Eh kunasiku nilikuwa na safiri na dau kuenda kisiwa cha lamu. Sasa lile dau nalo lilikuwa ni dogo ila abiria alikuwa ni wengi. Direva alitupeleka hadi tulivofika katikati huko mwa bahari. Maji yakaanza kuingia kwenye lile dau. Yaliingia hadi kidau kikaanza kupenduka. Kwa bahati nzuri mimi ikawa najua kuogelea. Ila kulikuwa na baadhi abiria pale wakuweza kuogelea. Wakanywa majimengi sana na kupoteza fahamu. Lakini kulikuwa na boti, nyengine ambao ilikuwa inatuangalia kwa mbali, iliweza kufika pale na kutuokua. Iyo siku iyo inatisha sana. Niliogopa.

Tunda la kunipendeza mimi ni embe. Napenda sana embe kwa sababu ni tunda tamu na alafu pia liko na aina tofauti tofauti za maembe ambayo kila aina inakuwa na ladha yake tofauti. Megine yakuwa machachu, mengine yanakuwa matamu. Kwa hivo embe ni tunda linalonipendeza mimi.

Ilikuwa kuhakikisha nenosiri ninaliweka salama mara nyingi huwa natumia mbinu ya alphanumeric ambayo hii inahusisha nenosiri lile linakuwa na maneno ya kialfabeti na namba na pia alama katika neno moja. Kwa hiyo situmi alfabeti peke yake katika nenosiri ila alfabeti ile ninalichanganya na namba na pia alama mbalimbali ili kufanya nenosiri lile linakuwa salama zaidi na ngumu mtu kudukua.

Ninapopokea maoni kutoka kwa wengine, huwa napokea kwa moyo mkunjufu bila ya tashwishi yoyote na pia nachukua kama fursa ya mimi kujifunza kutoka kwa watu wengine kupitia yale maoni wanaonipatia mimi. Kwa hiyo mimi huwa nachukulia kama fursa ya mimi kujifunza na ili niweze kujirekebisha kutokana na maoni ambayo watu wengine wananipatia.

Ndiyo napenda kutembea msituni kwa sababu moja huwa napata ile mandhari ya uhalisia. Napenda kuona miti mikubwa mikubwa, hewa ya msituni inakuwa ni hewa safi, halafu pia inakuwa inanipatia mimi amani ya roho na furaha ya ndani. Wanapenda sana kutembea msituni.

Malengo ya kila mwezi kazini, kila mwezi wa mwaka naandika vitu ambavyo nafaa nitimize ndani ya mwezi ule. Na katika hivyo vitu ambavyo nafaa nitimize kwanza naanza na vile vitu viepesi ambavyo ni rahisi kutimiza. Alafu vinafwatua na vitu ambayo vinakuwa na changamoto kutimiza. Lakini hivitu viepesi vina nipatia motisha ya kuweza kumtimiza au kukabiliana na hivi vitu ambavyo vinavyotoa changamuto. Kwa hivyo, vile ninavyo eka malengo yangu ya kazini ni kuwa naeka vitu ambavyo nirahisi kuya kamilisha alafu yakifwatiwa na malengo ambayo yanakuwa na changamuto.

Mimi napenda kutembea katika fuo za bahari kwa sababu kwanza napenda mandhari ya bahari na pia mazingira ya baharini yananipatia mimi amani ya roho na pia maranyingi nikiwa ninamsongou wa mawazo nikiona yale maji ya bahari napata furaha. Kwa hivyo mara nyingi huwa najipata napenda sana kutembea katika fuo za bahari.

Mimi namkumbuka mwalimu wangu wa kiswahili, anaitwa Bi wesonga. Nilikuwa na mpenda sana kwasababu kupitia bidii zake na juhudi zake. Alinifanya mimi nipende somo la Kiswahili. Na kiswahili kimenisaidia hadi sasa hivi, nimeweza kukuza misamiati yangu. Niliweza kuwa mwandishi bora na mwanafuzi bora Kiswahili, kupitia juhudi zake. Bi wesonga ni mwalimu ambaye ninamkumbuka kila siku.

Ndiyo napenda kujaribu teknolojia mpya, teknolojia kama vile akili mnembo, almarufu kama artificial intelligence, na pia napenda kujifunza ujuzi unaokuja na teknolojia hizi mpya, ili na mimi pia niweze kuenda na wakati na nisiwachwe nyuma.

Ndiyo, napenda kutembea kwa miguu. Mara nyingi huwa natembea kwa miguu kulinganishwa na kupanda gari kama nina sehemu naenda. Na sababu kubwa ya kutembea kwa miguu ni kwa sababu ya kiafya. Na inakuwa ni dawa kubwa sana ya mtu mwenye mawazo. Inakuwa pia ni dawa kubwa sana ya mtu ambaye ana miili mikubwa anataka kupunguza mafuta kwenye mwili. Napenda sana kutembea kwa miguu.

Ndiyo, napenda sana kula samaki. Samaki ni miongoni mwa wanyama ambazo napenda sana kula. Na samaki pia ni kitoeo ambacho kinapatika na rahisi sana. Sehemu ninayoishi kwa sababu naishi karibu na bahari. Sasa kitoeo sana ambacho ni maarufu huku kinakua samaki kwa sababu ni rahisi sana kupatikana. Napenda sana kula samaki.

Mara nyingi napata habari kupitia mitandao ya interneti na pia mara nyingi mimi huwa nategemea mtandao wa X. X ndio sehemu kuu ambao mimi napata habari kwa wakati mwafaka. Na pia saa ingine pia naeza nikaingia TikTok pia nikapata habari mubashara.

Mimi huwa napenda kutembea katika fuo za bahari na ni sehemu ambazo zinanifariji kwa kweli na pia kutokana na joto jingi ambalo liko katika kisiwa cha Mombasa najipata mara nyingi natembea katika fuo hizo ili kuburudika na upepo wa bahari na pia muda mwingine naogelea.

Kuhusu mazoezi ambayo ni nafanya ya kila siku, mimi wanafanya mazoezi ya kukimbia, mara nyingi nakimbia katika ufuwa bahari. Na huwa kwa wiki nakimbia siku tatu, nakimbia jumapili, jumatano na jumamosi. Na wakati ninoupenda kufanya mazoezi, huwa ni muda wa saa mbili na nusu hadi saa moja na nusu wa asubuhi. Na huwa bada mazoezi kwa kweli nasikia kuchoka, lakini huwa baada ya kuoga napata nafuu na afueni ya mwili.